Ndio, najifurahishakwa kuendesha baiskeli mpaka dakika 20. Mpaka sekunde 20. Sekunde 20. Kuendesha baiskeli na kufanyaje? Najifurahisha kuendesha baiskeli nakunywa soda, naenda kutembea sehemu ambapo kuna uwazi. Ni vitu ambacho vinanifanya kwamba nakuna jisikia na furaha sana. Na kunywa vinywaji mbali mbali, ikiwemo ni juisi, kuna pombe, kuna na vitu vingine.

Kumbukumbu ya kutisha ambao iko kichwani mwangu kwa sasaa hivi yani ni tukio liotoke elfu mbili na ishilini ambao lima lina la mafuli ki ukweli Tukio likuwa la ajabu upande wangu na liniti linitisha kiukweli ambao sito weza kulisahu mpaka leo Kiyani zimefika sekunde ishilini naam.

Kwa upande wangu, hospitali nilienda kwa mwaka ninauwezo wa kuenda kutoka na mwili wangu yaani na kinga nililo kwa wanao mimi madhubuti kiukweli hospitali ninaeza kuenda kwa mwaka mara tatu yaani iyo juu sana kiufupi naeza kunda mara mbili mwisho mara tatu kiukweli kutokana kinga angu kwa madhubuti bado unaenda mara ngapi mara tatu tu kwa sababu mi humwa kidogo tu pa nado hospitali mbaka umaumwe tu na Malaria ni kamate. Ukimaliza unafanya.

Kiukweli mimi kazi naofanya au kukiachana kazi, yani mimi mwanafunzi. Mwanafunzi ambaye najipenda, na upenda muda wangu, utumia vizuli. Kwa mfano sasa, nikifeli shuleni mabao bao za masomo ambayo siyaelewi. Kwanza najua, nabidi nigunduwe kwanza chanzo ni nini mpaka nikafeli. Cha pili, nabidi, nitafute tekniki za Kiswa ilu ya tekniki ni. Hili ya basi. Cha pili, nabidi, nitafute mbinu. Ambao, nita zitumia ili kutatua tatizo hilo. Mbinu hizo ni kama vile, yani kusoma kwa bidii, kutenga muda, kujisomea kwa wingi, na kadhalika.

Rafiki yangu mimi ninasherehekea nae kwa mfano mimi mwanafunzi Ukiwa unajibu swari Namba moja Namba moja Mi kaa mwanafunzi rafiki yangu mkubwa hapa shuleni ni head Master yaani Mwalimu wangu mkuu wa hapa shuleni Namba mbili Mi na mwalimu wangu Kiufubi tunapendana sana Tunasherehekea katika shughuli mbalimbali na ananisifu sana katika uwajibikaji wake wa kazi Anawajibika vizuli ki ukweli Namba tatu mambo tunayofanya pamoja mi na yeye Kwa mfano ikifika mda wa bleki Yani nazungumzia mapumziko Tunaenda kwake kaa kutakuwa na chai Takunywa chai Kisha ntarudi shuleni mimi Namba nne kitu ambacho kitanifanya mi niwe na rafiki wa kweli na yeye ni uhodali wake katika ufundishaji wake Dalasani ki ukweli kama nilikuwa sija sijaelewa swali namuuliza na yeye ananiambia kama umeelewa umilelewa salu swali au hujalielewa kama sijalielewa, nitamfwata hadi ofisini kwake na atanifundisha na nitaelewa na nitafanya vizuri Namba tano Namba tano, ningependa kusema mwalimu wangu Ukiachana na mwalimu wangu yaani rafikia yangu kiufupi aongeze jitiada tu katika ufundishaji wake Yeah na awe na moyo huo wa kushilikiana na wanafunzi bega kwa bega Yeah, kitu kama hicho.

Msimu wa mwaka ambao mimi mwaka naupenda zaidi ni ule msimu wa kiangazi. Huu msimu ni mzuri kwa sababu kunakuwa hakuna matope, kuna mavuno ya mazao mbalimbali, kuna sherehe nyingi za kijadi. Kwaio ni moja ya msimu ambao huwaga naupenda sana kuliko misimu yote. Ikilinganishwa kwa mfano msimu labda, msimu wa masika. Msimu wa masika kunakuwa na matope. Japo kunakuwa na uoto wa asili wa kijana lakini sasa matope yanakua ni mengi Koo mimi napendelea msimu wa kiangazi.

Muda wangu wa bure nautumia kufanya vitu mbali mbali ikiwemo na kupitia madodoso mbali mbali ambayo sikuyaweza kuyapitia vizuri wakati ambapo nilikuwa ninafanya kazi, wakati ambao nilikuwa niko bize sana kudeal na mambo yangu muda wa bure nautumia kuangalia zile kazi ambazo hazikufanyika vizuri wakati ambapo nilikuwa niko bize na kazi mbali mbali.

Mazingira ya kazi ambayo ninayapenda ni mazingira ya utulivu. Yaani kukiwa na utulivu kazini, nakuwa nayapenda sana. Afu, kuwe na feni, ambapo inapuliza, koo, kuna kuwa na ile hali ya ustahimilivu kazini. Unakuwa unapata ule moyo wa kukaa na kuendelea kufanya kazi. Lakini kama kungekua na mazingira mabaya, pale unakuwa hautamani tena kuendelea na kazi ambayo unaifanya.

Mimi ni napenda kunyoa kuliko kuvaa ndevu kwa sababu kunyoa kunatoa ile nafasi ya wadudu mbali mbali kama bakteria kujificha kwenye nywele au fungus kujificha kwenye nywele Kwa iyo mimi huwaga napenda sana kunyoa kuliko kufuga ndevu Kwa huo ndiyo mana napendelea sana kunyoa.

Ndio, ninapenda kujifunza historia. Uaga najifunza historia mbali mbali, historia ataifaletu, historia ya wazee wa zamani, walipokua wanaishi, mtindo wao wa maisha ulikuwa ni wanamnagani. Uaga napenda kujifunza historia a seem flani, historia iwe nzuri au mbaya, lakini uaga napenda sana.

Wakati kuna jua kali, huanga nina penda sana kukaa ndani, kuliko kutembea. Kwa sababu, likiwa kali, linakua, linanisumbua sana, likinichoma, moja kwa moja kichwani. Kichwa kinakua, kinauma. Koo, napenda sana kukaa ndani, kuliko kutembea wakati wa jua kali. Labda kama, wakati wa jua kali, pia naweza nikataka nifue, ili nguo zangu zikauke haraka. Kuliko labda kama kuna mawimbi, mawingu makali ya mvua.

Mazoezi ya mwili huwa ninafanya kila siku asubuhi. Huwa na amka asubuhi na kimbia kimbia, nafanya mazoezi ya viungo, kunyoosha miguu, kunyoosha mikono, na kukimbia kimbia, nakimbia milimani. Koo, ni baadhi ya mazoezi ambayo huwa ninafanya, lakini ni kila siku asubuhi na kimbia kimbia.

Chakula ambacho ninapenda zaidi ni wali maharage na pamoja na nyama ambao imelostiwa. Ninapenda sana hivi vyakula kwa sababu vinakuwa vinaraza mdomoni na hauchoki kuvila. Kuhu, ninakuwa napenda sana kula vyakula vyana mnahii, kuliko vyakula vyote vile.

Wakati ninahitaji msaada, inategemea ne ni msaada wa namna gani. Lakini, kama labda kuna sehemu ninataka msaada, lazima nimpigie mtu ambaye ninajua anaeza akanisaidia. Simpigii tu mtu yoyote, lakini lazima niangalie kwamba mtu fulani nikimpigia, atanipa huu msaada ambao mimi nataka niupate kutoka kwaake.

Kama kuna mgogoro na mtu, mimi huwa napendekeza zaidi ni suluhu. Suluhu imalizike muongee kwamba mgogoro umetokana na nini, mkae wote, pamoja, mkubaliane, na mtatue suluhu kwamba ni suluhu ipi inatakiwa, ifanyike ili mgogoro uishe.

Kama nimefanya kazi nzito sana, uwaga na pumuzika, naweza ni kaenda labda sehemu ya kuchukua vinyuaji kama ba, unaka, unakunye kinyuaji chako wafu, huku umwili unapumuzika hapu, naweza ni kalala, inabidi ni lale, umwili utulie, umpumuzike, na upata tena nguvu ya kuendelea na ka.

Ndio, ninapenda mvua. Ninapenda mvua inyeshe hasasa wakati wa usiku nikiwa nimelala. Na kuwa najisikia vizuli sana na usingizi unaku nakuja halaka sana kuliko mdao ote. Kwao, miinapenda mvua, lakini mvua sasa inyeshe ule kipindi ndo na erekea kuenda kulala. Kwoo, napenda sana.

Mimi huwanga napendrea sana sehemu ambapo kuna ukimya, kuna utulivu, sio sehemu ya kelele, sehemu ya kelele wakati mwingine, kichwa huwanga kinaniuma, kipigiwa kelele sana, kichwa kinaniuma, unayumbishwa, lakini kama kuna sehemu pametulia, unakuwa una waza mambo yako sasa kwa utulivu. Labda kuna kitu ulipata, kuna shida ulipata, unakuwa unafikiria hiyo shida kwa utulivu na kupata suluhu la hiyo shida.

Mara nyingi huwaga ninawahi kazini lakini sasa kuchelewa inategemea na hiyo siku ulikuwa na mitikasi ya ainagani Labda unaweza ukawaumechelewa kwa ulikuwa na usingizi sana kwa sababu ulikuwa unaangalia mpira mpaka labda saa saba usiku Kwa hiyo inaweza ikakufanya uchelewe kazini kwa sababu unakuwa na usingizi la asubuhi Lakini kuwahi ni desturi yangu kwa huwaga napenda kuwahi.

Kifaa changu huwaga nina kichaji mara mara mbili kwa siku kwa sababu huwanga na kichaji nikitaka kulala lakini pia mchana pale huwanga chaji huwanga inapungua kwa huwanga nina kichaji tena kwa huwanga nina kichaji ni mara mbili kwa siku moja.

Natumia teknolojia ya sauti ili kuelewana na wenzangu vizuri kwenye miktadha mbali mbali na napo jifunza darasani na kopo ni fulusa kwa wenzangu na pia ina nisaidia kuwasiliana vizuli kwa kutumia njia ya sauti ambayo sauti ndo kitu muhimu hili cha kuelewana na wenzangu.

Hapana sipendi kwa sababu ladha yake sijui inanuka kwa sababu mimi mwenye napenda sana vyakula vya asili kwa sababu vyakula vya asili naamini ndiyo vyakula ambavyo ni bora zaidi kuliko vyakula vyote duniani. Kwa sababu mimi siwezi kula vyakula ambavyo havijasibitishwa na mtu yoyote nasivijui mimi napenda sana vyakula vya asili.

Napenda sana kununua nguo ili nionekane na vaavizuri napendeza watu wengi wayo navutia uvaaji wangu na wengine waniige namna gani mi navaa na mguo gani nazo penda kuvaa maana mala nyingi napenda kutembelea shopping ili niwe mtu ambaye designer flani ivi ambaye watu wengi wana nitazama wana nipenda wana nifulaia.

Kumbukumbu ninazo zipenda kuzikumbuka wakati nilipokuwepo shule Nilikumbuka sana na mpaka sasa natamani sana kuikumbuka hiyo siku ambayo nilipata cheti cha mwanafunzi bora wa michezo, yaani hiyo siku nilifurahi sana na nitaenda.

Zawadi nzuri niliyopokea, ni zawadi ambayo nilipewa cheti cha uanafunzi bora na mwalimu wangu mkuu. Hiyo ndiyo zawadi nzuri kabisa katika maisha yangu na napenda kuikumbuka milele kwa milele. Kwa sababu ni zawadi ambayo iliyonipa mafanikio na confidence ya kujiamini katika kuongea mbele za watu.

Napenda chakula flani ambacho kinaitwa chakula cha magimbi ambacho ki ni chakula cha asili ambacho hata mwili wangu unakipokea kwa vizuri sana hicho ni chakula ambacho napata nguvu nakuwa na mwili ambao upo strongi nakuwa mzito nakuwa mtu mwenye power frani ivi ambayo spendi kudhulumiwa na watu angalau wa.

Napenda kuenda kuenda kuzurula zurula Kipindi ambacho kunamarafikizangu kuenda kutembea sehemu ambazo tofauti na tunazo ishi sisi Ili kubadili mawazo na kutazama mandhali za wenzetu na miundombinu ya wenzeputu kipi nibola, kipi kibaya ambacho tunaeza tukakichukua ikikizuri kuja kukianzisha katika mji wetu na tukakiacha kile kibaya ambacho kipo kwenye mji.

Napendelea baridi kutoka na kipindi cha baridi ambacho ni kipindi ambacho kinakua kwangu yani kinakua ni kipindi kizuri kutokana kinanisaidia nisipate magonjwa mbalibali kama vile fungus inanisaidia kwanza mimi mwenyewe mwili wangu kwa sababu kuna muda kunakuwa na jotokali kuwa kidogo imara Yoto silipendi.

Ubora na ucheshi wangu kufanya kazi kwa bidii, ndio msingi na nguzo ya kuonekana kazi yangu mzuri na kupendwa sana na watu kile ninachokifanya kwa sababu ni bora ni tofauti na vingine ambavyo sio bora changu hiki kinapendwa, kinapendeza kwa muonekano wake na vinginevyo watu wengi sana wanapenda kutazama kinachokifanya kwa kuwa nafanya na kina maana.

Tabia ambayo naipenda kwa wezaangu ni kwaishimu wengine na kuwajali na kuwapenda wale ambayo watu wenye maitaji maalumu kwasaidia Kwape kuwagea kile ambacho nakitaji ambayo hivitu niyomuhili na waa wakawa na fulal yi wasiwe kinyonge wasionekane kama wanatengwa na fulamda hoti Sionekane kama watu ambayo wapo watu.

Napenda kuvaa saa ili nijue mda uni mda gani na kazi yangu inahanza mda gani na kazi zangu nafanya kukupanga muda maalumu Siuezi nikakaa bila saa mana mambo mengi nafanya kukumia Kiufupi tunacheza na wakati Tunacheza na wakati Tunajari muda Kipindi chadrasani wetu muda maali Hata kukirewa sekunde moja utukuti.

Mitandao ninayo penda kuenda kuangalia video ni mtandao wa tiktok. Kutokana na tiktok unanifurahisha sana. Muda mwingine kuna vichekesho naenda kupitia pitia kule. Muda mwingine kuna yaani naenda kutuliza ubongo wangu uwe katika hali nzuri ya kujitambua na kujielewa zaidi.